Ninatumia muda kuangalia habari kujifunza na kusikiliza maudhui ya sauti asubuhi jioni natumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na marafiki au kutazama maudhui ya burudani huwa najitahidi kuthibiti muda wangu mtandaoni.

Ninapenda rangi ya theluji kwa ukuta sababu yangu ya kupenda rangi theluji ni kwa sababu inaleta mwonekano ambao unaleta utulivu kwa akili na ni rangi ambayo inavutia na unaleta mwonekano safi.

Napenda kutembea maeneo ya pwani hasa kando ya bahari kwa sababu linanifanya nijisikie niwe mtulivu na pia linapanua mawazo na kuniruhusu kufurahia mandhari ya bahari na upepo mwanana.